Mimi husherehekea siku kuu kwa kuvalia nguo zangu ambazo mimi huzipenda na kufurahia na pia mimi usharekea pamoja na marafiki zangu pamoja na familia yangu na pia mimi hupika vyakula vya aina mbalimbali vya kufurahisha na chakula tamu.

Jinsi mimi ushugulikia muda wangu kazini ni kuwa mwaminifu, kufanya kazi yangu kwa utaratibu bila makosa yoyote na pia kushirikiana pamoja na wafanya kazi wenze yangu kujua yale mambo muhimu ambayo mimi siyajui.

Mimi hufanya mazoezi yangu asubuhi. Mimi hupenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu asubuhi ndio mimi hupata wakati mwafaka ya kufanya mazoezi yangu ya kukimbia na pia hiyo ndio wakati poa wa kufanya mwili upate afya bora.

Mimi hupenda chakula chenye ladha tamu kwa mfano jinsi nyama inavyoonja. Hii hunifanya kupenda nyama sana na mimi huhakikisha kwa nimekula nyama mara tatu kwa wiki.

Sipendi kuenda sinema kwa sababu sinema watu hujaa na kwa mara mingi kuna uwezi na pia kuwawa kwa watu. Kwa mfano sinema ya kutazama filamu watu ukuwa na migogoro, kwa mfano kama timu za mipira, uneza pata kuna yule ambayo hakupenda ile timu ambayo umeibuka nambari moja. Hii hule tatatizo kumba sana na ufanya mengine kupigana na badae kuwawa na pia kuibiwa vitu kama vile simu.

Programu ambazo mimi huzitumia kwa mara nyingi ni tiktoki, whatsapp, pamoja na facebook. Mimi kama tiktoki, mimi huingia huko, huingia huko kwa mara mingi kutazama maoni ya watu na pia jinsi maendeleo za jiji zinavyo endelea.

Mimi hupenda kusimamia kwa mfano ninapo kuwa kwenye basi na mzee ama mama mkongwe huingia kwa basi. Mimi huwasimamia na kuwaacha kuketi na mimi kusimama. Hii ni njia ya heshima kwa watu wakubwa.

Wakati ambayo mimi ufanya kazi yangu vizuri ni mchana kwa sababu wakati huu mimi ukuwa peke yangu na pia mimi ukuwa na wakati wakufanya kazi yangu vizuri kwa sababu mchana sipendi kulala.

Zoezi yangu ambayo mimi hupenda ni zoezi ya mbio. Mimi hukimbia kila siku asubuhi ninapo amka na mimi huifanya mara tatu kwa wiki. Mimi hupenda zoezi hii kwa sababu hunifanya kuboresha akili na pia na afya yangu.

Mimi hupenda mukate wa ngano kwa sababu huwa na harufu tamu na huuliwa peke yake na pia uweza kuliwa pamoja na mchuzi kama vile mchuzi wa nyama au mchuzi wa kuku.

Jinsi mimi hutumia simu yangu, mimi hutumia simu yangu kwa muda mrefu sana kwa siku, pia mimi hutumia simu yangu kuingia mtandaoni kwa programu kama vila tiktoki, facebooki, na kuyangalia maambo yale ambayo huendelea nchini yangu, na nikikumbuka simu yangu ya kwanza, nilipo letewa na baba yangu. Siku ambayo inanifurahisha sana kwa sababu simu husaidiana kwa njia mingi. Njia ya mawasiliano ukiwa mbali na mtu na pia simu hutusaidia pia kupata pesa kupitia mtandaoni. Na pia simu hutusaidia kujua yale mambo ambayo huendelea katika nchi yetu.

Kwa mara mingi mimi hucheza na rafiki yagu mchezo wa kandanda kila joni sisu huenda uwanjani na kuweza kujifunza na mna ya kucheza mchezo wa kandanda.

Mimi hufanya bidii kwa mfano uzalishaji wa biashara mimi huwakikisha kwamba nina yale ambayo yanausiana na biashara ambayo mimi utaka kwanza. Na pia kuweza kujua jinsi ya kufanya biashara hiyo kwa makini ili niweze kupata mshahara bora.

Jukumu ambayo mimi hupenda kazini ni kuhakikisha kuwa wenzangu hufanya kazi kwa bidii na pia kueleza wenzangu jinsi ya kufanya kile kitu ambacho hawajui kufanya.

Filamu ambazo mimi hupenda ni filamu za mapenzi. Mimi hupenda kutizama filamu hizi, kujifunza yale ambayo watu ambao hupendana hufanya katika mapenzi yao na jinsi ya kutunza mapenzi. Iwe wenye amani na yenye heshima.

Timu bora ya kiraugbi ambayo mimi hupendo ni timu ya Chelsea, mimi hupenda timu hii kwa sababu jinsi wanavyo cheza na jinsi wanavyo julikana kama timu moja inayo pendelea kukua nambari moja. Na kumbuka timu hii iliyocheza ilipocheza mwaka uliopita waliibuka nambari moja kwa timu zote amerikani mimi hufurahia sana wakati timu huu hucheza na kufuatilia sana.

Apana, mimi sipendi chakula cha haraka kwa sababu chakula cha haraka, labda unapo ipika kwa haraka. Hakiwezi kuiva na pia kama unakila kwa haraka, huwezi shiba ama huwezi sikia ladha yake tamu ambayo wewe hupenda. Na pia chakula cha haraka, huweza fanya mtu kunyongwa na chakula name labda kukufa. Ama kuchomwa na chakula hicho.

Kinywaji ambacho mimi hupenda ni juisi. Juisi ya nanasi. Mimi hupenda kinywaji hiki kwa sababu ni napo ikunywa. Mimi huburudika sana na huskia vizuri. Baada ya kukunywa juisi hii ya nanasi, mimi husikia vizuri. Na pia yule ambaye alinieleza kuhusu kinywaji hii ni rafiki yangu. Alivyo niambia juisi ya nanasi ni muhimu sana katika maisha ya msichana.

Naam, mimi hupenda kukimbia sana ili kupunguza mafuta yaliyo mwilini. Hii huwezesha afya yangu kuwa bora na pia kukimbia ni njia moja ya mazoezi ambayo ni muhimu katika maisha yetu.

Eneo ninapo ishi ni eneo penye usalama na mimi hupenda eneo yangu kwa sababu ya usalama na jinsi tunavyo tumia maji yetu bila kupotea nakumbuka nilipo hamia huku mwaka miaka mbili zilizo pita. Nilipendelea sehemu hii kwa sababu ya usalama wake na jinsi ilivyo kuwa na vifaa vingi za muhimu kama maji na stima.

Mimi hupenda joto kushinda baridi kwa sababu baridi hukuja na magonjwa mbalimbali. Ilhali joto kuna joto tu lakini hakuna ugonjwa ambayo unaezapata kutokana na joto.

Mimi hupenda kuchora, ninapochora mimi hufurahia sana. Kwanza kuchora wanyama, pamoja na binadamu. Mimi huweza kuchora mtu jinsi, alivyo, na kuzawadiwa pesa na mwenye nimechora. Na pia kuchora, hunifanya kutumia wakati wangu, wa kuburudika, ipasavyo.

Pale ambapo mimi hupenda kutembea ni katika mji jiji yetu. Mimi hupenda kutembelea jiji yetu ili kuweza kuona yale mabadiliko ambayo huendelea kila siku. Na pia ninapo tembelea jiji yetu mimi huweza kujua bei za bidhaa mbali mbali na kuona vituko vingi sana.

Pale ambapo mimi utaka kufikia na kazi yangu ni kufikia ili siku moja mimi pia ni kue menedja na kukua na kampuni yangu ili niweze kwa jiri wafanya kazi wangu mimi mwenyewe.

Manzaro kutoka dirishani mwangu. Kile ambacho mimi huona kutokea dirisha yangu ni majengo pamoja na mijengo pamoja na barabara iliyo kuwa na kuona jinsi watu wanavyo chemea barabarani. Wakati ambao mimi upenda kuangalia njia dirisha yangu ni wakati wa jioni kabla ya kutoka kazini na msimu vilivyo badilika. Kutoka kwa dirisha yangu labda ninapoangalia jioni hukua na kivuli ama upepo.

Mimi ninapenda kujifunza mambo mapya kupitia wenzangu hasa mimi kama mfanya kazi katika ofisi. Mimi upenda kujifunga yale mambo mapia kupitia wenzangu kuwasikiliza kwa makini.